Kusherehekea siku ya kuzaliwa kwangu ni zaidi ya kufanya sherehe kubwa ni wakati wa kujidhamini na kushukuru kwa safari ya maisha. Kila mwaka, huanza siku hiyo kwa utulivu, nikijipa muda wa kutafakari mwaka uliopita na mambo niliyoyapitia. Huwa najikumbusha mafanikio niliopata, changamoto nilizoshinda na masomo niliyofundishwa na maisha. Hiyo hunisaidia kuanza siku nikiwa na hisia chanya na mtazamo mzuri. Mara nyingi napendelea kusherehekea na watu wa karibu zaidi kama familia au marafiki wa karibu. Inaweza kuwa chakula cha pamoja nyumbani kutoka kula mahali napopenda au hata kukutana na kwa mazungumzo na kicheko bila shinikizo na ratiba kali. Kwanza, kuwa na watu ninaowapenda na ninaowathamini hunipa furaha zaidi kuliko sherehe kubwa zilizojaa watu nisiofahamiana nao. Kuna nyakati ambapo huamua kujishughulisha na jambo, ninalolipenda sana siku hiyo. Inaweza kuwa kusikiliza muziki, ninaoupenda, kutazama filamu, kusoma kitabu, au hata kuchukua matembezi ya utulivu. Kufanya kitu, kinachonipa furaha, hunifanya nijisikie nimethaminiwa, na hunikumbusha umuhimu wa kujijali, na kujipa mapumziko kutoka katika kila shughuli za kila siku. Pia, siku yangu ya kuzaliwa hunipa nafasi ya kuweka malengo mapya. Najiuliza nataka kuona mabadiliko gani katika mwaka unaofuata na ni hatua zipi naweza kuanza kuchukua. Wakati mwingine huandika malengo haya au mawazo yangu kwenye daftari, ii nijikumbushe baadaye. Hii, hunifanya nisioni siku ya kuzaliwa kama sherehe tu, bali kama mwanzo wa kipindi kipya cha maisha.

Ninapata habari kutoka vyanzo mbalimbari kwa sababu ninaamini kuwa kupata taarifa sahihi kunahitaji kusikiliza na kusoma mtazamo tofauti. Chanzo kikuu cha habari kwangu ni mtandao ya habari mtandaoni. Tovuti za magazeti, runinga na radio hunipa taarifa ya haraka kuhusu yanayoendelea ndani na nje ya nchi. Napenda njia hii kwa sababu inaweza kufika habari, kufikia habari wakati wowote kupitia simu kompyuta bila kusubiri matangazo maalumu. Pia, hutumia mitandao ya kijamii kama njia ya kupatwa na habari lakini kwa umakini mkubwa. Kupitia majukwaa haya, habari husambaa kwa kasi sana na mara nyingi hupata taarifa za awali kuhusu matukio ysnayoendelea. Hata hivyo, huwa nachukua muda kuhakiki habari kabla ya kuziamini au kuzisambaza. Huangalia chanzo chake, nani amechapisha, na kama habari hiyo imeripotiwa pia na vyombo vingine vinavyoaminika. Redio bado ina nafasi muhimu kwangu, hasa asubuhi au nikiwa safarini. Kupitia vipindi vya habari na mijadala napata maelezo ya kina na uchambuzi wa masuwala mbalimbari. Kusikiliza wachambuzi tofauti hunisaidia kuelewa muktadha wa habari badala ya vichwa vya habari tu. Wakati meingine, redio hunipa mtazamo wa karibu zaidi kuhusu maswala ya jamii na matukio ya ndani.

Ninapofikiria kuhusu tathmini za kazi, huwa na isia ya mchanganyiko. Kwa upande mmoja, tathmini zinaweza kuleta hofu au wasiwasi kidogo. Asa unapojua kazi yako, inachunguzwa kwa karibu na kupimwa kulingana na vigezo fulani. Wakati mwingine mtu ujiuliza kama juhudi zote alizoweka, zitaonekana, au kama makosa madogo yatachukua nafasi kubwa kuliko mafanikio. Isia hizi ni za kawaida. Hasa pale tathmini zinazousishwa na maendeleo ya kazi au majukumu mapya. Hata hivyo, kadri muda unavyopita. Nimeanza kuzitazama tathmini za kazi kama fursa ya kujifunza na kukua. Kupokea mrejesho, iwe ni chanya au wa kurekebisha. Unisaidia kuelewa maeneo yanayo ninayofanya vizuri na yale yanayoitaji kuboreshwa. Badala ya kuzichukulia kama hukumu, nimejifunza kuziona kama muongozo unaonisaidia kuwa bora zaidi katika majukumu yangu ya kila siku. Tathmini pia hunisaidia kujitathmini binafsi. Kabla hata ya kukutana na msimamizi au timu ya tathmini, hujitazama mwenyewe na kujiuliza kama nilitimiza malengo niliyokua nimejiwekea. Hii unifanya nijifunze kuwajibika na kuwa mkweli kwangu mwenyewe kuhusu utendaji wangu. Wakati mwingine ugundua uwezo niliokuwa sijautambua hawali, jambo linaloniongozi linaniongezea kujiamini. Ingawa tathmini zote, si si tathmini zote huwa rahisi. Asa pale zinapotoa mrejesho mkali nimejifunza umuhimu wa kubaki mtulivu na kufungua akili. Kila maoni yanaweza kuwa na mfunzo fulani. Hata kama si rahisi kulipokea mara ya kwanza. Kuchukua muda, kuelewa maoni hayo na kuyaweka katika muktadha sahihi, hunisaidia kuyatumia kwa njia chanya, badala ya kuvunjika moyo.

Ndiyo nimewahi kulima uzoefu huo umekua wa kipekee na wenye maana kubwa kwangu kulima kulianza kama shughuli ya nyumbani au kijijini hasa wakati wa likizo au ninapopata nafasi ya kusaidia familia kwanza kulima kulinifundisha uvumilivu kwa sababu kilimo si jambo la haraka unahitaji muda juhudi na subira ili kuona matokeo kuanzia kupanda mbegu hadi kusubiri mavuno kila hatua ina umuhimu wake kazi ya kulima hunifanya nijisikie karibu zaidi na ardhi na mazingira kila ninaposhika jembe au kupanda miche huhisi kama ninashiriki moja kwa moja katika mzunguko wa asili wa maisha kuna furaha ya kipekee unapoyaona mazao yakianza kuchipua na kukua taratibu ukijua kuwa juhudi zako zinaanza kuzaa matunda hali hii hunipa hisia ya kuridhika ambayo ni tofauti na kazi nyingi za kila siku kilimo pia kimenifundisha nidhamu na uwajibikaji unapopanda huwezi kupuuzia kazi ya kumwagilia kupalilia au kulinda mazao dhidi ya wadudu ukiteleza kidogo tu matokeo yanaweza kuonekana baadaye hii imenisaidia kuelewa umuhimu wa kufanya kazi kwa udhabiti na kwa wakati sii tu shambani bali hata katika maeneo mengine ya maisha yangu pia nimegundua kuwa kilimo kina changamoto zake hali ya hewa hubadilika wakati mwingine mvua haitoshi au jua huwa kali kupita kiasi kuna pia changamoto za magonjwa ya mimea upatikanaji wa pembejeo hata hivyo changamoto hizi hunifundisha kukubali mambo nisiyoweza kuyadhibiti na kutafuta njia mbadala za kukabiliana nayo badala ya kukata tamaa.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii, lakini kwa njia iliyo na mipaka na malengo maalum. Kwa mfano natumia whatsapp zaidi kwa mawasiliano ya karibu. Hapo ndipo ninapowasiliana na familia, marafiki na vikundi vya kazi au masomo. Ninapenda WhatsApp kwa sababu ni rahisi ya haraka, inasaidia kubaki karibu na watu muhimu bila kelele nyingi za taarifa zisizo za lazima. Pia ninatumia facebook hasa kwa kupata habari za jamii, matukio na makundi nayohusiana na maslahi yangu. Kupitia Facebook, naweza kushiriki mawazo, kusoma maoi ya wengine na kuungana na watu wenye maslahi yanayofanana. Hata hivyo, sijishugulishi sana na kuchapisha kila mara. Mara nyingi mimi ni msomaji zaidi kuliko mchapishaji. Nikichagua kushiriki pale tu ninapoona kuna thamani instagram ninaitumia zaidi kwa burudani na msukumo wa kuona. Napenda kuangalia picha na video fupi zinazohusiana na mitindo ya maisha mazoezi, kusafiri au ubunifu. Jukwaa hili hunisaidia kupumzisha akili baada ya siku ndefu. Ingawa hujitahidi kuthibiti muda ninaotumia. Nisipoteze saa nyingi bila kutambua. Kwa upande wa maendeleo ya kitaaluma, ninatumia LinkedIn. Hapa, ndipo ninapofuatilia taarifa za kazi, maendeleo ya taaluma na maudhui ya kitaalamu. Kupitia LinkedIn naweza kujifunza kutoka kwa wataalam wengine, kushiriki uzoefu, kujenga mtandao wa kikazi. Jukwaa hili lina mchango mkubwa katika kunisaidia kukua kitaaluma na kubaki na taarifa za mabadiliko katika sekta yangu.

Ninapendelea upepo kuliko ac, ingawa kila mmoja ana faida yake kulingana na hali ya mazingira. Upepo, hasa wa asili, unanipa hisia ya utulivu na unayofanya nishike karibu na mazingira yangu. Wakati wa mchana, joto au asubuhi za baridi kidogo, upepo hutoka madirisha au katika bustani ni furaha kubwa. Huleta harufu ya miti, sauti ya majani, yanapohama, na kunifanya nijisikie nimeunganishwa na dunia ya asili. Hii si tu kunifanya niwe na raha. Bali pia kunasaidia kupumua vizuri na kuondoa uchovu wa siku nzima. Hata hivyo, ac pia ninaipenda katika hali falani. Wakati joto linapanda sana au kuna unyevu mkali. Ac hunisaidia kupata joto linalofaa kwa kulala, kufanya kazi au kupumzika. Inapunguza unyevu na huifanya nafasi kuwa tulivu zaidi. Lakini napendelea kuitumia kwa uwiano na si kila wakati. Sababu ac inafanya hewa kuwa kavu sana na wakati mwingine inachangia hisia ya baridi zaidi ya inayohitajika. Pia, upepo unanifanya nijisikie huru. Unaweza kuja unapopanda madirisha au kuteleza kwenye bustani, bila kulazimika kutumia kifaa chochote. Hii inanipa hisia ya urahisi na uhuru, jambo ambalo siwezi kupata kamili kwa ac. Upepo wa asili pia huboresha, ubora wa usingizi. Nikiwa na dirisha wazi na upepo wa baridi kidogo, urari, mwili na akili. Jambo ambalo ni giza la asili kwa afya ya mtu. Kwa hivyo, ingawa ac ni suluhisho rahisi na la haraka katika hali ya joto kali. Pendelea upepo wa asili kwa sababu unanifanya nijisikie tulivu umeunganishwa na mazingira na ni suluhisho la kudumu lisilo na madhara makubwa. Hii hufanya iwe chaguo langu la kwanza kila wakati nikiwa nyumbani au sehemu tulivu nje.

Ndio, napenda chakula sana napenda sana kula chakula kitamu sabau kina nafasi kubwa katika kunifanya nisikie vizuri na kufurahisha maisha ya kila siku. Kwangu, chakula kitamu si tu kuhusu kushiba. Bali ni uzoefu unahusisha ladha harufu na hata namna chakula kinavyowasilishwa. Kila ninapokula chakula kinachoandaliwa vizuri, huhisi kama najipa zawadi ndogo, inayoongeza furaha na kuridhika. Penda chakula chenye ladha iliojaa viungo vinavyoungana vizuri yaweza kuwa chakula cha nyumbani au cha mkahawani ilimradi kimepikwa kwa uangalifu. Vyakula vya asili kama wali na mboga, ugali na mboga au chakula chenye mchuzi mzuri hunipa furaha kubwa. Pia napenda kujaribu ladha mpya mara kwa mara. Sababu kunanipa nafasi ya kujifunza utamaduni tofauti kupitia chakula chao. Chakula kitamu pia kina uhusiano mkubwa na kumbukumbu. Mara nyingi, ladha ufulani hunikumbusha cha nyakati nzuri kama kukaa na familia, sherehe, au mikusanyiko ya marafiki. Hivyo, chakula kinakuwa zaidi ya kitu chakula. Kinakuwa ni kiungo cha kuunganisha watu na kuleta mazungumzo na kicheko. Ndiyo maana napenda kula pamoja na wengine badala ya kula peke yangu. Hata hivyo, napenda chakula kitamu kwa uwiano. Fahamu kuwa chakula chenye ladha nzuri si lazima kiwe na mafuta mengi au kisicho na afya. Ninafurahia vyakula vinavyopikwa kwa njia bora na vyenye virutubisho. Hii inanisaidia kufurahia ladha nzuri. Huku nikijali afya yangu kwa muda mrefu.